Ndiyo, napenda sana mvua. Hunipa amani na kunifanya nijisikie huru. Napenda mvua kwa sababu hali yake ni tulivu na ya kupumzisha. Pia, ndiyo, napenda mvua kwa sababu sauti yake inanituliza moyo. Na pia, hunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri na inanipa furaha. Napenda mvua pia kwa sababu huleta uhai, matumaini na mwanzo mpya. Mvua ni kama muziki wa asili unaonifanya nijisikie hai. Ndiyo, napenda mvuwa sana. Hasa ikinyesha taratibu wakati wa jioni. Na pia mimi hupenda mvua kwa sababu inaponyesha hasa wakati wa jioni hunipa usingizi mwanana. Pia mimi hupenda mvua kwa sababu mvua husaidia vyakula kumea. Kwa hivyo, mimi hupata lishe bora kutokana na mavuno mazuri ambayo husababishwa na mvua.

Mimi napenda sana filamu za vichekesho na mapenzi. Hii ni kwa sababu filamu za vichekesho hunipafuraha na hunifanya ni cheke. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Filamu za vichekesho huniburudisha sana na hunifanya nijisikie huru. Pia mimi hupenda filamu za mapenzi kwa sababu zinaonyesha umuhimu wa upendo, uvumilivu na uaminifu. Filamu hizi hugusa hisia za moyo na hunifundisha thamani ya mahusiano mazuri kati ya watu. Kwa hivyo, mimi napenda filamu zinazo changanya vichekesho na mapenzi kwa sababu hunipa burudani pamoja na mafunzo ya maisha. Baada ya kuzitazama, mimi uhisi kuwa na furaha na matumaini mapia. Kwa hivyo, mimi hupenda filamu za vichekesho na mapenzi.

Ndiyo mimi hutumia video kwa mawasiliano kwa sababu utumizi wa video ina umuhimu ambapo huniwezesha katika mawasiliano na hurahisisha mawasiliano. Hii ni kumaanisha kwamba teknolojia ya video hurahisisha mawasiliano kati ya watu walioko mbali kwa kuwawezesha kuonana na kusikia sauti kwa wakati mmoja. Hii husaidia kuimarisha, kuelewa na ukaribu kati ya wanaowasiliana. Kama vile, mimi hutumia video kuwasiliana na familia yangu, wapenzi wangu au wandani wangu na pia watu ambao tunafanya kazi nao pamoja. Pia mimi hutumia video kwa sababu huonyesha ishara za uso, mwendo wa mwili na hisia, ambazo husaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi kuliko maneno pekee. Kama mtu hatumii video, hawezi kuelewa ishara za uso, muendo wa mwili na hisia, ambazo anayezungumza naye anaonyesha. Mimi hutumia video kwa sababu matumizi yake huokoa muda wa gharama kwa kuwa watu hawalazimiki kusafiri ili kukutana ana kwa ana. Mimi pia hutumia video kama njia ya mawasiliano kuhakikisha kuwa biashara yangu ina afya. Katika elimu yangu wakati ninasoma, mimi pia hutumia video kuwasiliana na walimu wangu ili waweze kunifundisha mambo kwa urahisi na uwazi zaidi. Hata kwenye kazi katika mikutano mimi hutumia video ili kusaidika kwa kufanya maamuzi ya haraka. Kwa ujumla mimi hutumia video kwa sababu imechangia kueneza na kuimarisha mawasiliano ambapo uhusiano na uelewano baina ya mimi na ninayezungumza na yeye umeweza kuimarika.

Mimi hutumia simu yangu haswa kwa njia ya mawasiliano. Kupitia simu mimi huweza kuwasiliana na familia na marafiki kwa kupiga kutuma ujumbe mfupi na kutumia mtandao wa kijamii hii hunisaidia kuendelea kuwa karibu na watu muhimu katika maisha yangu. Kwa hivyo mimi hutumia simu yangu zaidi kuwasiliana. Pia mimi hutumia simu kufanya mambo mengine kama vile kujifunza, pia kupata habari na taarifa kupitia kwenye simu, pia kufanya kazi nikiwa nyumbani, lakini zaidi ya yote mimi hutumia simu yangu kwa mawasiliano.

Hapana mimi sipendi kucheza michezo ya video kwa sababu ya ladha yangu binafsi mimi huwa sipati furaha kubwa kutokana na michezo hiyo badala yake napendelea kutumia muda wangu kwa mambo mengine muhimu kama kusoma kufanya mazoezi na kuzungumza na familia na marafiki mimi sipendi michezo ya video. Kwa sababu mara nyingi huchukua muda mwingi na inaweza kuathiri shughuli nyingine za kila siku. Kwa hivyo, sipendi kushiriki sana kwenye michezo hii. Pia, mimi napenda kufanya shughuli nyingine ambazo huniletea faida na furaha.

Baada ya siku ndefu, kila mtu anahitaji kupumzika ili kupata nguvu za kuendelea. Mimi hupumzika kwa njia mbalimbali kulingana na uchovu wangu. Kwanza napenda kupumzika kwa kutulia ndani ya nyumba nikilala au kukaa tu. Wakati mwingine, mimi hupumzika kwa kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri na kupunguza mawazo. Aidha mara nyingine napenda kuenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kuondoa uchovu wa mwili. Kupumzika kuna faida nyingi. Kwanza kupumzika husaidia mwili wangu kupona baada ya kazi ngumu na kuimarisha afya yangu. Pia husaidia akili kuwa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Kupumzika huboresha usingizi, huongeza umakini na kufanya kazi au masomo ya siku inayofuata kuwa rahisi zaidi. Pia kupumzika husaidia kujenga furaha na amani ya ndani. Jambo linaloongeza ubora wa maisha ya kila siku. Kwa hivyo kupumzika si jambo la hiari tu ni muhimu kwa mwili na akili. Bila kupumzika mtu hawezi fanya vizuri katika shughuli zake za kila siku. Kwa hivyo mimi hupumzika kwa njia hizo ili kuwa na afya njema.

Ninapenda kuandika kwa mkono kwa sababu ni njia ya asili ya kujieleza na kujifunza. Njia hii inafaida nyingi ikilinganishwa na kuandika kwa kompyuta, hasa kwa walimu na wanafunzi. Mimi binafsi napenda kutumia mkono kwa sababu inasaidia kuimarisha kumbu kumbu. Wakati ninachora maneno kwenye karatasi, ubongo unashirikiana na mikono jambo linaloongeza uwezo wa kukumbuka na kuelewa maelezo. Hii ni muhimu sana kwa masomo kama historia, sayansi na lugha. Pili kuandika kwa mkono kunakuza ubunifu. Unaweza kuchora ramani, michoro au alama zinazosaidia kuelewa mawazo yako. Ubunifu huu hunisaidia kupata suluhisho za matatizo kwa urahisi na kuboresha mtazamo wa kiakili. Pia kuandika kwa mkono inanisaidia kuboresha mtindo wa maandishi na kufanya maneno yangu kuwa na muundo wa kipekee. Zaidi ya hayo napenda kutumia mikono kwa kuandika kwa sababu kunakuza umakini na nidhamu. Hakuna vikwazo vya teknolojia kama kompyuta au simu vinavyoweza kukusatiza. Pia kuandika kwa mkono kuna faida kisaikolojia. Kunapunguza msongo wa mawazo, pia kunaleta amani ya ndani, na kunafanya ujiskie bora. Kwa hivyo kwa ujumla kuandika kwa mkono si tu njia ya kuandika, bali ni njia ya kujenga kumbukumbu, ubunifu na umakini. Ni ujuzi muhimu ambao unasaidia mtu katika masomo, kazi na maisha ya kila siku.

Mimi binafsi napendelea kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Baada ya kulala usiku mzuri, akili na mwili wangu huwa na nguvu, nishati na umakini mkubwa. Asubuhi ninaweza kukusanya mawazo vizuri, kupanga ratiba na kufanya kazi zinazo hitaji fikra nyingi bila usumbufu. Pia, asubuhi ni wakati ambapo mazingira ni tulivu, hakuna kelele nyingi na mtu anaweza kujikita kikamilifu kwenye kazi. Kwa upande mwingine, jioni mara nyingi mwili unakuwa mchovu baada ya shughuli nyingi za siku na akili inaweza kupoteza umakini. Hii inaweza kufanya kazi kuwa ya polepole nakufanya makosa zaidi. Kwahiyo, napendelea kutumia asubuhi kufanya kazi za masomo, kupanga mipango au kufanya kazi za ubunifu. Zaidi ya hayo, kufanya kazi asubuhi kunanisaidia kutumia siku kwa ufanisi. Baada ya kumaliza kazi muhimu mapema, ninakuwa na muda wa kupumzika, kufanya burudani au kuendelea na shughuli nyingine bila haraka. Kwa hivyo, kwa mimi, asubuhi ni wakati mzuri zaidi wa kufanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha mambo yote ya siku.

Mimi napenda msimu wa vuli zaidi kuliko. Misimu? Mingine. Katika msimu huu mvua huanguka kwa wingi na ardhi inakuwa na unyevu unaosaidia mimea kukua vizuri. Mazao ya mashamba huota na mavuno huwa mazuri. Jambo linalofanya maisha kuwa na furaha zaidi. Aidha mvua za vuli hufanya joto kuwa la wastani na hewa kuwa safi na yenye harufu nzuri. Napenda kutembea nje na kucheza au kufanya kazi za shambani wakati huu. Kwani hali ya hewa ni rafiki kwa mwili. Pia msimu wa vuli unaifanya dunia kuwa ya rangi nyingi kutokana na mimea na maua yanayochipua kwa hivyo mimi napenda msimu wa vuli kwa sababu msimu wa vuli si tu nzuri kwa mazingira bali pia huleta furaha na amani ya ndani. Kwa hivyo, mimi napendelea msimu huu zaidi kuliko misimu mingine ya mwaka.

Napenda asali. Na napenda asali kwa sababu inachanzo cha nguvu. Asali inasukari asilia ambayo hufionzwa haraka na mwili ikitoa nishati ya haraka. Ni nzuri kwa watu wanaofanya mazoezi au wanahitaji nguvu mara moja. Pia asali husaidia kupambana na maambukizi madogo hasa kwenye koo na mfumo wa upumuaji. Hutumika kwa homa ya koo au kukohoa kwanjia ya tiba ya asili inayojulikana. Pia husaidia kuponya majeraha inapotumika moja kwa moja kwenye vidonda vidogo au moto wa jua au asali inaweza kuchochea uponyaji kwa kuzuhia bakteria na kutoa mazingira yenye unyevu unao hitajika kwa jiraha. Pia husaidia kupunguza hatari ya magunjwa ya moyo na baathi ya saratani. Pia husaidia kupunguza mchakato wa uzee wa sili. Napenda asali pia kwa sababu husaidia kupunguza matatizo ya tumbo na kuhaa na pia matatizo ya tumbo kama vile kuendesha. Pia napenda asali kwa sababu husaidia afya ya ngozi. Kutumika kwenye ngozi au nywele. Asali hutoa unyuevu na kinga thidi ya bakteria na kufanya ngozi na nyuele kuwa laini na yenye afya. Pia jambo la muhimu zaidi ni kwamba hasali husaidia kuleta usingizi. Kunywa mtu anapo kunywa asali kidogo kabla ya kulala, inaweza kumsaidia kupunguza usumbufu wa usingizi kwa sababu husaidia kuweka vizuri zile hali za sukari kwenye damu na kupunguza histamine ya ubongo. Kwa hivyo, mimi napenda asali kwa sababu husaidia kutibu magonjwa mbali mbali na husaidia mtu kuwa na afya njema.

Umeme unapokatika. Mimi jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni kwamba huhakikisha vifaa vyote vya umeme vimezimwa ili kuepuka mkondo wa umeme unaporejea. Mimi huhakikisha kwamba nimefunga madirisha ya friji au vifaa vya moto kama jiko la umeme. Pia mimi huu. Mimi hutumia mwanga wa dharura. Mimi hutumia taa za betri. Au hata picha za simu kama mwanga wa muda mfupi. Pia, wakati umeme umekatika, mimi huweza kuingia kwenye malazi yangu ili niweze kulala. Kwa vile, sipendi giza na sipendi kufanya mambo yangu kwenye giza au kutumia njia nyingine kupata mwangaza. Kwa hivyo, mimi hupumzika na hiyo huwa fursa yangu ya kutulia bila kutumia simu wala teknolojia.